Unatazama vipi video wapi mtandaoni? Mimi natazama video zangu kwa njia tofauti. Naeza tazama video zangu kwa TikTok, naeza tazama video zangu kwa YouTube, naeza tazama video zangu kupitia Google, naeza tazama video zangu kupitia mtandao ingine wa either nini. Lakini sana YouTube, ndiyo natazamanga sana. Na TikTok, na Instagram, na Facebook.

Aha, nilikwambia utaratibu wangu wa jioni. Aya, nikifika nyumbani, natokanga kazi asubuhi, naenda nyumbani, kitu ya kwanza ni kufungua nyumba, kuwasha TV, kuwasha internet, naangalia ni nini nafaa kupika, kama nguo ni safi nafua, kama nichafu nafua, kama ni nini napika hiyo siku, niko na watu wangapi, niko na wageni wangapi, na nitalala saa ngapi. Hiyo ndio kitu ya kwanza kufanya.

Aha, natumia muda wangu wa bure vipi? Aha, kusikiza muziki, kutazama kuingia mtandaoni, naona ni nini watu wanasema, nini watu wanafurahia, na pia muda wangu ni kutembelea marafiki au majirani, ambao ni wa karibu sana, na pia wakati mwingine nalala nafanya sifanyi chochote.

Aha, mimi napenda kuvaa nguo za cotton. Kwa sababu za nylon, huwa zinasweat haraka. Alafu za cotton na bagi, zenye ni kubwa kubwa, zenye hazibani. Hizo ndio napenda sana. Sipendi nguo za kara mingi, zama yani rangirangi, napenda kaa ni kara mbili pekee yake. Kama ni ya juu ni zambarao, ya chini ni nyekundu hivyo.

Aha, sifa gani mzuri muhimu? Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Aha, kiongozi mzuri ni mwenye ane anaeneza amani, pesa za maendeleo anazitumia vizuri, anatoa nafasi kwa vijana, na analeta maendeleo kwa jamii. Eee, na ana sifa nzuri kwa sababu anasaidia wanawake walio wasiojiweza, watoto wasiojiweza, huyo ndio kiongozi mwenye ana umuhimu na sifa.

Aha, nikuambie na harufu ambayo ninaipenda zaidi. Aha, harufu ya matunda. Harufu ya matunda inanukianga nzuri. Yaani hata ukikula mwenzako, haiwezi mdhuru. Haya, harufu ya kahawa, naipenda sana. Harufu ya majani chai. Eee, pia ii dauni ya kufua nguo naipenda sana inanukia vizuri.

Ningependa kutemberea mji gani duniani. Mji wa Egypt, mji wa Huasca, uko kanyon. Ningependa kuenda Brazil, ningependa kuenda Antarctica. Hio ndio ningependa zaidi kwanza, nione mwisho wa dunia. Na nione, niweze kuona dunia hizo zingine ziko hapo mbere.

Mfanya biashara bora zaidi ni mimi, kwa sababu huwa najua chenye watu wanataka, nimekaa sana kwa biashara, so najua chenye watu wanataka, kama ni wakati shule zimefungwa, najua wanafunzi wanataka nini, kama ni wakati wa Valentine, najua watu wanafanya nini so na, niko na ujuzi na uwezo mkubwa sana waku, fanya biashara na watu, mimi mwenyewe.

Aha, kazi gani ninayo idhamani zaidi, kazi ya kuogerea, ni naipenda sana, ya kufunza kuogerea, ya kukuwa kwa maji, ya kukuwa lifeguard, ni muhimu sana kwangu, napenda kukaa kalibu na maji. So iyo kazi naipenda sana, kama hii ya Mary, ya boat, ya cruise ship, naipenda iyo kazi sana, ya kuangalia watu na kuwasaidia.

Mwandishi gani wa vitabu ninaempenda Mwandishi alie andika kitabu cha utengano. Eeeh na na mwenye aliandika kitabu cha damu nyeusi. Utengano ni habari ambayo wanasiasa vile wanatumia waraia vibaya. So inafungua watu macho sana kuhusu siasa mbaya. Na uongozi mbaya. Na vile unaeza pata uongozi.

Aha, je, unapenda kukimbia. Kabisa, mi napenda kukimbia. Kitu ya kwanza, hua naacha baisikeli yangu, ninaanza kutembea, alafu nakimbia. Muda mwingi nikipata, kwa sababu kupata nafasi, nafasi siku hizi ya kukimbia ni ngumu sana. So, nikipata nafasi tu ya kukimbia hivi, hua nakimbia kilo mita mingi. Kwa sababu ni exercise yenye unafanya, inasaidia mwili, inaleta afya nzuri, napenda kukimbia sana.

Aha, napenda paka ama umbwa. Napenda paka sana. Kwa sababu huyu mnyama ni msafi. Ukimwacha kwa nyumba, hachafui nyumba. Anajua wakati wageni wamekuja, anajua rafiki zake, anajua wakati wa kulala, analala wapi, anakunywa nini, ukimpa maziwa anakunywa. Yaani, hana kelele hata kwa boma, hana kelele. Sika maumbwa, napenda paka.

Nikwambie shughuli zangu za wikendi? Aha, shughuli zangu za wikendi nikuwa sifanyi kazi chochote, sifanyi kazi yeyote. Na ninapenda sana kutembelea marafiki zangu kwa sababu wiki mzima nimekuwa nikifanya kazi. Alafu wikendi ni wakati wangu wa kupumzika na wakati wangu wa kujivinjari. So, natumia wikendi kwa vitu mingi ambazo zinaweza kunifurahisha mimi mwenyewe.

Aha, jee, unapenda kuchezangoma. Napenda kucheza ngoma. Kira wakati nikivaa earphone. Hai, mimi huwa nacheza ngoma. Si lazima nikua kwa watu. Nata nikua peke yangu. Hata kama ni wimbo jirani, mi huwa na ucheza. Huwa nacheza ngoma yeyote. Na napenda pia kujua kudensi zaidi. Juhu inavutia, inafanya mwili na relax, inazikia tumepo mzika.

Nashugurikia udhaifu wangu vipi kazini. Ninajua kitu ambacho sifai kufanya na nikikifanya kitareta madhara. So najaribu sana kukosa kufanya makosa ama madhambi mahali. Ambapo ni kazini na najua sheria za kazini zitaenda kinyume na mimi. So najaribu sana nisikosane na watu. Na nafuata sheria ya kazi na nahakikisha ya kwamba niko nafanya kitu cha maana.

Aha, nafanya nini? Kulinda mazingira. Wow, hiyo ni swali nzuri. Kitu ya kwanza ni kupanda miti na nahakikisha kwamba mazingira yetu ya naheshimiwa. Hakuna mtu anafaa kupanda miti. Kama unakata miti, sawa. Unafaa kupanda. Hiyo ni sheria ya kwanza. Ambayo ninahakikisha naionesha watu kupanda maua, kulimia na kunyunyuzia maji mimea. Hivyo ndio mi nafanya. Kuhakikisha kwamba nimelinda mazingira yetu.

Mafanikio gani ya binafsi unayadhamini kazini? Aha, kwa sababu inatusaidia sana kama ni kuturipia taxes, inatusaidia sana. Na kampuni ikisimamia vitu zingine kama usafiri saji, inatusaidia sana kutotumia pesa zetu. Na wakati mwingine wanatusaidia kulipa nyumba. So ina nisanyona nafasi mzuri sana ya kukua makazini nayodhamini.

Aha, sinema ninapenda kwenda mara ngapi? Huwa naenda sinema mara mbili kwa siku, ama mara tatu kwa wiki, mara tatu kwa wiki, kwasababu nikitoka kazi, kuna off, kuna wakati siku siko kazi, sasa hizo sindio siku huwa naenda either jioni ama wakati siko kazi, naenda mara tatu kwa wiki.

Aha, ni zoe ya gani nzuri uliroli jenga? Aha, zoe ya kwanza ni kuongea na mke wangu wakati kila siku. Yani kila siku lazima ni by minute niweze kuongea na mke wangu na kumsarimia, kujua hali ya familia, kujua hali ya watoto wangu. Hiyo ndio kitu ya kwanza huwa ni mijizoezesha. Kira siku ni lazima mimi mwenyewe niwe na ongea na familia yangu kila wakati. Eee suu ninapena sana iyo ni mazu yambayo hata sinjaiweza kuwacha.

Sana. Jee, unahifadhi kitu cha thamani. Ninakihifadhi sana. Kwanza wakati ambacho kinafaida kubwa sana kwangu ama kwa jamii ama kwa mtu mwingine. Wanakihifadhi pahali ambapo hakionekani. Nasipendi hata kuonesha hicho kitu ni cha maana. Huwa nakificha. Nakificha sana.

Ni rangi gani ninayoipenda zaidi na unayona wapi langi ninayoipenda ni ya zambarao na nayona kila wakati kwa nyumba zetu ambazo zimepakwa hiyo rangi Inaka vizuri na inapendeza, so mi napenda sana hiyo rangi Eee, iko kwa nyumba kila mahali, ata kwa tv nayonanga kwa wachezaji.